Siku niliyo jisikia fahari kubwa na siku nilipo fanikiwa kutimiza jambo lililokua nimepangilia kwa muda mrefu nilifanya bidii nikakutana na changamoto lakini sikukata tamaa. Nilipofanikiwa nilijisikia furaha na kujivunia kwa sababu juhudi zangu zilikuwa zimezaa matunda.

Ndiyo mimi huvaa saa yangu mara nyingi hata ninapokuwa natoka au nikiwa na shughuli nyingi saa hunisaidia kujua muda kwa urahisi bila kulazimika kutoa simu yangu kila wakati pia naiona kama sehemu ya mawazi yangu kwa sababu inanisaidia nionekane nadhifu na mwenye mpangilio kwa ujumla, ninapenda kuvaa saa kwa sababu inanisaidia kudhamini na kupanga muda wangu vizuri.

Mimi huenda mahali pa ibaada mara moja kwa wiki hasa mwishoni mwa wiki ninaenda kwa sababu napenda kupata muda wa kutafakari kusali na kujifunza pamoja na watu wengine wakati mwingine ninapokuwa na muda au kuna kitukio maalumu uweza mara zaidi ya moja kwa wiki.